Chakula cha jadi ambacho nakipenda ni maziwa mala mboga za kienyeji kwa ugali. Nakipenda chakula hiki cha jadi kwa sababu namkumbuka nyanya ambaye kila wakati hasaa wakati wa wikendi alikuwa anatuandalia chakula hiki. Ugali wake ulikuwa mtamu, maziwa mala pamoja na mboga.